Mimi na familia yangu uwatunastarehe wakati ambapo tuko likizoni kwa mfano mwezi wa disemba wa aprili ama augosti na uwa tunatembelea nchi ambayo tunaipenda Tunasafiri kwa ndege tunailipia na tunatembea mahali ambapo inatupendeza sana kwa mfano Tumeshai tembea pale malindi kuenda kustarehe na kuangalia jinsi ambavyo kule kuna pendeza mimi na familia yangu tulisafiri na ndege na ilikuwa nzuri sana manake watoto wangu hawakuwahi kutembea ama kusafiri na ndege na ilikuwa ilikuwa nifuraha tele kwao kusafiri na ndege Tunapenda kustarehe manake ni mzuri wakati mwingine ambapo umefanya kazi kwa muda mrefu Unastarehe kidogo na ambia mwili santi kwa vitu ambavyo umevifanya vizuri na pia unaekeza pesa kidogo ili ukaweze kusafiri na kutembeza watoto wako wakaone mengi.

Kushirikiana na wengine ni kitu muhimu sana wakati ambapo munafanya kazi Manake wakati ambapo munashirikiana Muneza toa maoni Kila mtu kwenye kikundi pale kazini Uwa ana maono nzuri pale ambapo munataka kutimiza kazi fulani ya majuhudi fulani Hivyo basi ushirikiano ni muhimu sana Manake kazi inafanyo kwa muda unaofaa watu wakielewana kazi inafanyika kazi itafanyika kwa uwepesi Manake ni nzuri wakati yambapo watu wanaelewana na wakati yambapo watu wana shirikiana inakua vizuri sana manake ukiwa na kazi mingi Unaezapea mwingine akusaidie na hivyo basi kazi itafanyika kwa muda mfupira nani raisi sana kuyifanya kazi hicho Wakati yambapo akuna mausiano mzuri ya mausirikiano kwenye kazi unapata kazi aifanyiki jinsi yambavyo inatakikana hivyo basi mimi katika pale kazini nimekua nikishirikiana na wenzangu na kazi imekua rahisi sana manake uwezi fanya kazi peke yako na wakati ambapo unafanya kazi na wengine kazi inakua rahisi vitu inaileweka na mwishowe munatimiza lengo lenu kama kampuni ama kama watu wa jami moja.

Muda wetu na familia huwa ni muda mzuri, maanake mnapata wakati wa kukaa pamoja, kuzungumuza, kuhusiana na mafanikio yenu, kusaidiana kwa mawazo. Mimi na familia yangu hukutana mara mbili kwa mwezi, maanake kila mtu ako sehemu yake yakufanya kazi. Na, wakati ambapo tunajumuika pamoja na pia wazazi wetu, huwa tunahisi vizuri sana maanake, hawa ni wapendwa wako, na hawa ni watu wako wa karibu. Na wakati mnakutana ni nzuri sana ku kujumuika pamoja na kusaidia. Na kwa mfano, mimi na familia yangu, mandugu zangu, madada zangu, huwa tunaenda nyumbani pale ambapo tumezaliwa. Na huwa tunatarisha chakula chetu ambacho. Huwa tunapenda sana, na pia wazazi wetu wanapenda sana. Huwa tunapika mbuzi, tunachinja mbuzi. Mbili au tatu, tunaichoma, tunaichemsha, tunaifry. Na tunakula na familia wakati ambapo tunapiga gumzo, tukicheka, tukikunywa vinywaji ambayo tunaipenda, hivyo basi ni mzuri sana kujumuika na familia sisi hujumuika mara kadhaa manake, ni muhimu kujuliana hali na ni muhimu kusaidiana kama familia.

nAtumia muda mwingi sana kwenye mtandao. Maanake nafanya vitu mingi sana kwenye mtandao kwa mfano. Nikiwa mtandaoni nikona kazi zangu za kufanya. Ambazo zina nilipa. Biashara yangu huwa nafanya mtandao. Napiga picha nguo zangu halafu nazieka picha pale kwa mtandao ili watu waweze wakanunua. Pia kazi yangu huwa nafanya kwenye mtandao. Mikutano za kazini tunafanya kwenye mtandao na hivi sasa naezasema mtandao ni kila kitu hatuwezi kaa bila mtandao manake, kazi ndio ifanyike nilazima ukuwe na internet, ili uweze ukaingia pale kwenye mtandao na ukafanya kazi yako kuwa kazi mzuri. Ni mekua nikitumia mtandao kwa miakatano sasa hivi na ninaona manufaa yake. Maanake kazi zangu zimekua rahisi sana. Sifai hata kutoka kwa nyumba kufanya kazi zingine. Kama ni kutoa pesa kwenye benki, mimi hutumia simu yangu. Natumia mtandao. Kama ni kununua vitu madukani, mimi hutumia mtandao. Kama ni kuongea na watu, kufanya mkutano na watu, nafanya pale kwenye mtandao. Na imekua rahisi sana, imerahisha mkakati wetu Nina ndugu ambaye ako nje ya inchi Wakati ambapo tunataka kuongea, kusalimiana hUwa tunangia kwenye mtandao na tunatumia video kuonana na kuongea na imefanya kazi yetu ikawa rahisi sana Hivyo basi mtandao ni kitu ambacho inafaa kupewa kipa umbele katika jamii yetu maanake imefanya kazi ikawa ni nzuri sana na rahisi.

Napenda rangi ya maroon ambayo si nyekundu si nyekundu sana ni maroon Naipenda kwa sababu rangi hicho ni nzuri sana Naipenda sana na ukiingia kwenye chumba changu cha kulala nimepaka hicho rangi na ni rangi ambayo unapendeza sana unavutia mavazi yangu mingi ni ya colour hiyo ya rangi hiyo. Gari yangu ambayo niliinunua juzi ina rangi hiyo na inapendeza sana naipenda kila wakati ambapo naiona inanifurahisha na inanikumbusha wakati ambapo nikiwa mdogo nilikuwa na utamani sana ningeweza kujinunulia kitu chenye rangi hicho. Wakati ambapo nimekuwa mkubwa na nina uwezo wa kufanya hizo vitu, nilianza na kuvutiwa na hicho rangi.

Niliweza kuajiriwa mwaka uliopita na serikali yetu nzuri Nilipewa kazi ya kufunza na ninaweza sema tangu niingie katika kazi hii maisha yangu imebadilika huwa napata mapato yangu mwisho wa mwezi na imerahisisha maisha yangu sana manake Wakati huu naweza lipa kodi yangu Naweza weka mafuta kwenye gari yangu Naweza fanya vitu mingi sana kwa sababu Hii kazi ambayo nilipata imeniwezesha kujikimu kwenye maisha Sasa hivi nikipata hizo pesa naweza kulipa deni langu ambayo nilichukua mkopo kwenye benki Nalipa pia nalipia watoto wangu shule, karo pale kwenye shule, wanaweza kusoma vizuri Nimekuwa nikisaidia wazazi wangu pale nyumbani, nimewajenga chumba kizuri sana ambayo, hawakuwa nacho maisha imebadilika na nina dhamini sana hii kazi manake, imebadilisha maisha yangu Ukiniangalia kabla sija ajiriwa hii kazi, kitambo maisha ilikuwa mangumu sana kuweza kukutanisha vitu viwili moja ilikuwa vigumu sana lakini sasa hivi naweza kufanya vitu zangu vizuri sana bila kutafuta mtu wakunisaidia ama bila kuchukua madeni mingi.

Kitu ambacho naweza sema katika dunia hii kazi yeyote ambayo unafanya na watu ama pale kazini ama kwenye timu, kama hakuna maelewano, kama hakuna ushirikiano, hakuna kitu ambacho unafanya kwenye hicho kazi ama kwenye hicho timu. Kitu muhimu kabisa kwenye timu yeyote ama ili ukaweze kufikia malengo fulani ni sharti uwe na ushirikiano. Na mtu ambaye mnafanya kazi pamoja, mnacheza pamoja kwenye timu moja. Ushirikiano ni muhimu na wakati ambapo mnashirikiana. Huwa lazima mwisho wa kila kitu mnafanikiwa. Hivyo basi kama timu yako inataka kupata nafuu baadaye ama baada ya ya mchezo huo. Lazima ushirikiane kutoka kwenye golikipa, kutoka kwenye mchezaji wa aina yote. Ni vyema sana kuwe na ushirikiano. Maanake kazi hufanyika kutoka ushirikiano. Kuna wepesi wa kazi kutoka pale ambapo mnashirikiana pamoja.

Kazini huwa nafika mapema sana wakati wa saa moja kamili ya asubuhi, na kabla sijaanza chochote huwa kwanza naorodhesha vitu muhimu ambayo nafaa kumaliza katika mwisho wa siku na imefanya ikawa kazi yangu nzuri maanake unapoiandika chini, inamaanisha ni vigumu sana kusahau vitu ambavyo unafanya.

Mawasiliano ni kiungo moja muhimu sana kwenye kazini na kila mahali hata kwenye familia yako Hata mahali ambapo unatembea mahali ambapo kuna mawasiliano mazuri inamaanisha kwamba Kuna vitu vinaendelea jinsi ambavyo inafaa huwezi sema ya kwamba bila mawasiliano unaweza kuimudu kitu ambacho unafaa kukimaliza mawasiliano ushirikiano ni kitu muhimu kazini na ni vyema sana kuwa na mawasiliano mazuri na kuiweka kipaumbele pale kazini.

Mkutano huwa najiandaa mapema sana kabla mkutano uanze na huwa naandika kumbukumbu zangu ambazo ni muhimu kwenye mkutano na jinsi ambavyo nitapeana maono yangu pale kwenye mkutano. Kujipanga ni muhimu manake unaweza ukasahau vitu ambavyo unafaa kuzisema pale kwenye mkutano. Hivyo basi, huwa naziandika chini vitu muhimu, nazipitia kabla sijaenda kwenye mkutano, ili nikaweze kuipeana vitu ambavyo ni muhimu pale kwenye mkutano.

Sera za mawasiliano na ushirikiaano katika kazini ni sera ambazo nimeiona ni muhimu sana kwenye kampuni. Kwa mfano mawasiliano na ushirikiano ni vitu mbili mihumu, ni viungo ambavyo vinafaa kutiliwa maanane sana wakati ambapo unafanya kazi pale kwenye ofisi yako ama kwenye kazini ama kwenye kampuni ambayo unafanya kazi. Tumeyiona ya kwamba wakati ambapo kampuni inafanya kazi lakini watu hawashirikiani kampuni huwa inafeli na pia kampuni ambayo hakuna mawasiliano pia huwa inafeli Hivyo basi ni muhimu sana kutilia maanani Sera kama vile ushirikiano kuwasiliana pale kwenye kazini inakua nafuu sana maanake mawasiliano unaweza kuji kupata ujumbe wowote ambao ni mwafaka Wakati wowote ambao unahuitaji na ushirikiano imefanya kazi ikawa rahisi maanake Wakati ambapo una kazi mingi na unaweza shirikisha mwenzako wana wakati ambapo mnaka chini mnasaidiana Mnatoa maono ambayo inaeza saidia kampuni ikawa Hivyo basi kampuni itakuwa na itakuwa ni nzuri sana kwa itafikia malengo yake na mwishowe itakuwa na manufaa sana kwenye kijiji chetu.

Napenda wanyama wakufuga kwa mfano sasa hivi Nina kondoo mia moja, ninambuzi, mia mbili na pia nina ngombe tano Hawa wanyama ni umuhimu sana manake Awanyama ni wanyama ambao wamenipea imeimarisha maisha yangu kwa mfano Wakati ambapo unashida na pesa, unaezauza moja ukapata pesa ambayo unaeza timiza majukumu zako zingine. Wanyama hao pia wanakuluwa ni nyama. Inamaanisha wakati ambapo auna chakula. Unaeza chukua mmoja na ukaweza ukakula na familia yako na ukarithika. Hivyo basi mimi hupenda sana kuwafuga wanyama. Manake ime kuwa nafaida sana kwenye familia yangu. Na pia haina kazi mingi. Kwa mfano, ukifuga mbuzi, haitajia ya kwamba ati kila wakati uko kwenye macho ukiwaangalia. Mbuzi ni wanyama ambao wanatoka, wanajilisha na wanarudi nyumbani. Kitu ambacho cha muhimu ambacho unafaa kukifanya ni kuwatafutia dawa kwa wakati mwafaka. Kwa mfano kama chanjo, unawapa kwa wakati mwafaka. Hivyo basi unaweza kuwalisha ama unaeza kuerefusha miaka yao ikiwa watakuwa wanapata hizo chanjo kwa wakati unaofaa.

Ningependa kutembea mji wa israeli ambao tumeisoma historia sana pale kwenye chuo chetu kikuu historia ya pale inapendeza sana na ningependa kutembea pale kuangalia hizo vitu na macho yangu niweze kuona ni jinsi hivo tulisoma ama ni jinsi ingine.

Nina vitabu vingi ambayo nimenunua pale kwenye mtandao na ni vitabu vya hadithi. Sana sana hizi vitabu vya hadithi huwa zinafuraisha sana na zinakupea hamu ya kusoma kila wakati. Manake zinaongelelea adithi za kiajabu ambayo, ukiyasikiza inapendeza sana na unajiuliza maswali mengi kutokana na yale adithi. Hivyo basi nimekua nikisoma vitabu kama hivi, tangu nikiwa mtotoni, adi saa hizi nikiwa mtu mzima. Hivi basi nikisisoma hizo vitabu hua nazipea watoto wangu pia wanazisoma. A na wanafuraia, wanapata wakati mwafaka wa kuja kunisomea hizo hadithi na pia kunipea habari kutokana na hizo hadithi ambazo wameisoma.

Mpira wa besiboli, nimekuwa nikiutazama sana kwenye runinga yangu haswa wakati ambapo wanacheza na nikiwa shule, pale shuleni Nilikuwa nacheza hizo michezo sana Wakati ambapo tulikuwa tunaenda, tunashirikiana na wenzetu na ni mchezo mzuri sana ambao ni ya kiakili na inaweza kusaidia kima.

Kwenye mtandao ni muhimu kufuatilia zile guidelines ambayo imepeanwa pale kwenye mtandao. Ili uweze ukafanya vitu zako vizuri kwenye mtandao ni mzuri sana kuzifuatilia hizo guidelines. Na wakati wowote ambapo unaipitishia kwenye hizo guidelines, maisha inaeza kua vigumu sana. Na hivyo basi, ukitaka kukaa vizuri, yafuatilie hazo maagizo ambayo umepewa pale.

Naam, napenda kupiga chombo cha muziki kama vile gitaa, gitaa nimekuwa nikicheza tango utotoni haswa wakati ambapo nilikuwa naenda kanisani Nilijifunza pale kwenye kanisa kucheza gitaa na nimeupenda sana kucheza gitaa maanake ina utulivu wakati ambapo unaimba wimbo wako ukicheza gitaa unapata kutulia.

Nina kompyuta ambayo inaitwa laptop ambayo mimi hutembea nayo kila mahali. Hii kompyuta imenisaidia sana kuhifadhi vitu vyangu, vya masomo, vya kazini, vya biashara. Maanake huwa naziunda folder kwenye kompyuta yangu ambayo naweza weka vitu kadhaa ambayo ninataka kuhifadhi pale. Kompyuta yangu imekuwa muhimu sana maanake imekuwa rahisi sasa hivi kuhifadhi vitu vyako si kama kitambo wakati ambapo ungeandika vitabu vikubwa unahifadhi kwenye kabati na inapotea siku hizi unaweza hifadhi kwenye clouds ukitumia kompyuta yako na inamaanisha unaweza yapata hayo vitu vyako wakati ambapo unahitaji Mimi vitu vyangu vingi naviweka pale na ninai-save zikae kwa muda mrefu halafu wakati ambapo nahitaji huwa nazitafuta nanitazipata kwa wakati ambapo ni mwafaka kwangu.

Nina rafiki mmoja ambaye yeye ni rafiki wangu wa karibu sana. Ni rafiki ambaye atajua mahali nilipo, kila wakati, kila saa, kila siku. Rafiki yangu tulijuwana pale tukiwa shule ya msingi. Tukapata kusoma na yeye darasa moja. Urafiki wetu ulianza utotoni hadi wakati wa sasa. Rafiki yangu ni mtu mzuri sana ambaye yeye unijali. Yeye ndiyo rafiki wakweli ambaye ukiwa na shida Unaweza kumkimbilia ama anaweza kukuja kukusaidia Rafiki yangu anatoka familia ambayo ni jirani pale kwetu Yeye ni mtu mwenye nidhamu zake, heshima zake Nampenda rafiki yangu manake amekua rafiki wakweli na rafiki wakweli ni yule mtu ambaye Anasimama na wewe Ikiwa unafanya jema Ama ikiwa unafanya mambo mazuri Hivyo basi Namthamini sana rafiki yangu Manake yeye ni mtu kama familia sasa He ni ule mtu wambaye amekua nami Kila uchao Hata ameshinda ule ndugu wa kuzaliwa.

Napenda nyama, haswaa nyama ya ngamia. Nyama ya ngamia ilikuwa ni chakula ya jadi ambayo watu walikuwa wanakula. Na wazazi wangu wameishi wakikula chakula hicho. Kwa muda wa miaka mingi sana. Kwa vile nilikuwa mtoto pale nyumbani nilikuwa nala chakula hicho. Kila wakati ambapo tunahitaji nyama huwa tulikuwa tunategea ile nyama ya ngamia ambayo ilikuwa inachomwa na mafuta inachemshwa inatolewa mafuta ya kukula na ugali.

Wakati ambapo tunakuwa na marafiki zangu, sana sana sisi uwa tunapiga gumzo. Sana sana utatupata tukiwa tunapiga gumzo, asuwa kuhusu maisha yetu ya kibini afsi, mafanikio yetu ambao tumefanikiwa na vitu ambavyo tunafa kukufifanya ili tuweze tukafanikiwe zaidi. Kitu cha pili uwa tunatembea, tunaeka mafuta kwenye gari letu na nuatatembea sehemu mbali mbali ya nchi Tukijifuraisha manake, tunajue ya kwamba maisha ni magumu Lakini pia tunafaa kujifuraiya Tunatembea sehemu mbali mbali Wakati mwingine tunajipeleka, twende tukakule chakula chetu kitamu kwenye oteli nzuri nzuri ambao tunayikipenda Kisha tunaenda pale kucheza katika klub za Kenya Tunakunya vinywaji chetu ambayo tunayipenda sana marafiki ni watu wazuri sana na nina marafiki wazuri ambao tumekua nao tangu utotoni wamekua marafiki wa ajabu, wazuri, wakuelimisha, wakusaidia kimaisha.

Naupenda simu za kisasa ambayo inauwezo wa internet na unauwezo wa kuingia kwenye mfumo wa mtandao. Izi simu ni simu nzuri sana, zimefanya kazi zetu zikawa rahisi sana, kutoka kwa kuwasiliana, kufanya mikutano, kufanya kazi pale kwenye mtandao, kuongea na watu ambao wako inje ya nchini vitu vingi sana vimekuwa za kiajabu na nzuri kwa mfano sikuizi unaweza kulipia madukani vitu vyako ambao umenunua ukitumia simu yako sio kama kitambo ambapo ilikuwa lazima utembelee katika banki kuu ndio utoe pesa zako au wakati huu simu yako mzuri inafanya kazi ya yenye ungeenda pale inakua rahisi sana na unaweza pia kutumia pesa kidogo manake haufai kutoka kutembea wakati mwingine ukitaka kufanya shopping pale kwenye madukani hua unatumia simu yako kuagiza na inakua rahisi sana na wepesi kabisa.

Napenda arufu ambayo ni ya manukato. Nina manukato kadhaa katika chumba changu. Na ninapenda sana manukato haya manake inanipea nijihisi vizuri sana. Kwa mfano manukato haya na huwa najipaka wakati ya asubuhi baada ya kujitayarisha kuenda kazini. Naipenda sana harufu yake inanipea utulivu, inanifanya nijihisi vizuri mbele ya watu na ningeupenda sana kununua manukato tofauti, tofauti ambayo ina harufu mzuri Manake inakupea hiyo hali ya kunukia vizuri, mbele ya watu, ni harufu ambayo unavutia, ni harufu ambayo inakupea heshima.

Sana sana wakati ambao nina shughuli ya mwisho, kitu ya kwanza ambacho nakifanya ni kutulia kidogo, kisha nijipange, kwa muda mfupi kabisa ambao unatakikana. Na kitu cha muhimu nitafanya nitaorodhesha vitu muhimu ambayo nafaa kufanya. Ikiwa ni mkutano ambayo nataka kuikimbia ama ikiwa ni kitu ambacho inafaa kufanywa haraka. Nitaorodhesha kwa uharaka vitu vya muhimu ambayo inafaa anieleze ama ifanywe kwa huo wakati ufupi. Hivyo basi nitaweza kuimudu iyo wakati.

Teknolojia ya sauti ni nzuri sana. Manake, wakati ambapo ukona mawazo mingi, wakati ambapo ukona teknolojia kwa ya sauti, unaweza kuwakisha, unaweka nyimbo ambao unaipenda, hivyo basi utaweza kutuliza mawazo, unapata wakati wa kudensi kwenye nyumba. Wakati mwingi, wakati ambapo nimemaliza kazi zangu haswa wakati wa wikendi, wa jumamosi, jioni Mimi na watoto wangu huwa tuna tumia teknolojia ya sauti Tunaweka wimbo ambao tunapenda wote kwa pamoja, tuna densi, tukiimba na hivyo ndo tunajihisi vizuri sana manake watu wengi wanapenda kusikiza wimbo tofauti tofauti ambayo inawapendeza, inawatuliza moyo. Na nimekua na teknolojia sauti kwa muda mrefu sasa hivi. Ninamingi ambayo ni kuna moja watoto, kuna nyingine yangu. Na kuna enye nikona kwenye gari langu. Wakati ambapo nimechoka kutoka kazini, huwa naiwasha. Na ninasikiza wimbo ambayo unanituliza roho.

Ndugu yangu mdogo ni mchezaji, amekuwa akicheza mchezo mbalimbali, wa mpira, na wa kikapu pia, na yeye ameicheza mchezo huo tangu utotoni, yeye anapenda kuenda zoezini wakati mwingine, ndio aweze kuwa na nguvu za kucheza hizo mchezo wao. Na amekua akifuzu sana, haswa wakati ambapo hivi punde walikuwa na mchezo wa kushindana, nilikuwa pale, nilishangilia, na aliweza kufuzu, nilifurahi sana kumwona wakati ambapo anashinda kwenye mchezo ule. Maanake mchezo wowote siku hizi wakati ambapo unacheza na unafuzu Unapewa taji Pia maisha yako yanaweza yakabadilikia pale Maanake mchezo imekuwa kama kazi ambayo pia inalipa na inalipa vizuri tena sana.

Kazini ina mazingira tofauti tofauti. Na mazingira ya kazi uletwa na viongozi ambao wamepewa kuongoza katika sehemu hio ya kazi. Kuna mazingira duni ambayo watu wanapitia pale kazini kwa mfano unapata viongozi wengi wana ufisadi, wana ukabila pale kwenye kazini. Na inafanya mazingira ya kazi ya kawa mabaya manake vitu ambavyo vinafanywa huko ni vitu vya kibinafsi ambayo unapata viongozi wengi wanaifanya manake wana ule uzoefu wa kua na ubinafsi mimi napenda mazingira mazuri ambayo ina viongozi ambao wamefungua macho ambao wanaelewa ya kwamba nchi yetu ni nchi huru na hivyo basi ukiwa kiongozi yeyote, unafaa kuwa na hekima na inafaa uongoze na busara manake kuongoza na busara na kutokuwa na hizo vitu vibaya kama vila ufisadi na ukabila inafanya hali ya kazi ikawa rahisi na ikawa nzuri Manake, kila mtu ana uwezo wa kufanya kazi na kila mtu anafaa kupewa nafasi ambao inafaa katika jamii ili aonyeshe jinsi anaeza fanya kazi yake.

Kuna sanaa za ina mbali mbali, kuna sanaa ya ususi, kuna ufinyanzi, kuna uchongaji, uchoraji, muziki. Sanaa ni mingi sana kutegemea na jinsi ambavyo unakipenda. Kwangu mimi napenda sanaa ya muziki, mimi ni mwimbaji, na nimeimba tangu utotoni, nilianza kuimba pale kanisani, nikaanza kuimba pale kwenye harusi za marafiki zangu kuenda shuleni niliimba pale nilipokuwa nikicheza na hivyo basi nimekuwa nikiishi nikiimba maanake niliupenda huo sanaa na niliona ninakipaji cha kuimba sasa hivi niko kikundi cha SDA kwaya ambayo wanaimba wimbo za kutukuza mwenyezi mungu sanaa hii imenipa mengi, kwa sababu pia imenilipa, imekuwa kama ni kitu ambacho kinanipa kipato changu cha kila siku, napenda kuimba soprano na sana sana naimba zile wimbo ambazo ni za kanisa. Na nimeimba kwa muda mrefu sasa niko na uzoefu huo wa kuimba Naninaupenda sana maanake Wakati ambapo na Naimba huwa najisikia vizuri nasikia ninautulivu nasikia wimbo hizo zinanipendeza Hivyo basi nita nimekaa nikifanya hiyo kazi ya kuimba Kwa muda mrefu sasa hivi.